Je, unapenda kuvaa kofia? Nam, mimi sana napenda kuvaa kofia mara kwa mara, hasaa ni, napokuwa inje kwenye jua kali. Kofia imenisaidia sana kujikinga na jua na pia imenifanya nijisikie huru na nikiwa nadhifu. Pia napenda kuvaa kofia kama sehemu ya mtindo wangu wa mavazi kwa sababu imeniwezesha kubadilisha mwonekano kwa urahisi na pia kofia ni kitu rahisi sana. Lakini muhimu katika maisha yangu ya kila siku. Pindi kama sahii tuko msimu wa jua kali napenda sana kuivaa.

Je, unafanya nini kila asubuhi unapoamka? Kila asubuhi mimi ninapoamka, mimi hufanya mambo kadha wa kadha. Muhimu kila asubuhi mimi huanza, kwanza, nashukuru kuamka, nashukuru mola kwa kunipa siku njema. Kisha mimi nafanya mazoezi madogo madogo. Kisha naenda kuoga ili niweze kujitarisha kwa siku. Kwa kina napiga mswaki wangu. Natayarisha kiamsha kinywa. Baada ya hapo mimi nakila kiamsha kinywa hicho chenye afya sana kama vile chai au mkate. Hata naeza kula matunda hio asubuhi kabla ya kuondoka. Napanga ratiba yangu ya kila siku ili nihakikishe najua ni nini cha kufanya. Hali ya asubuhi imenifanya nijisikie tayari na mwenye furaha kuanza shughli zangu za kila siku.

Je, umewahi kufikiria ni kwa nini unatumia simu yako zaidi? Mimi napenda kutumia simu yangu kwa mawasiliano na familia na marafiki kupitia simu, ujumbe mfupi na mitandao ya kijamii. Hii imenifanya niweze kuwasiliana haraka na watu muhimu maishani mwangu. Pia natumia simu kwa ajili ya kusoma habari, kuangalia video kwenye TikTok, YouTube, na kufanya kazi kama vile kutuma baruapepe na kupanga ratiba. Simu ni kifaa muhimu sana kwangu na jinsi maisha yanavyokuwa rahisi na yenye ufanisi zaidi kwa sasa.

Jee, umewahi kufikiria kuhusu kutembea msituni? Napenda sana kutembea msituni kwa sababu ni njia nzuri ya kupumzika, ya kupumzisha akili na kujifunza kuhusu asili, misingi ya miti, unasikiza vizuri sauti za ndege na hewa safi hufanya iwe sehemu ya amani, na furaha na kupata utulivu wakiakili. Napenda kutembea msituni hasaa wakati wa mapumziko au wikendi kwani hunisaidia kuondoa msongo wa mawazo. Na pia imenifanya nijisikia nina afya zaidi kwa hiyo kutembea msituni ni shugli ninaipenda sana kwa sababu inaboresha mwili na akili yangu.

Je umewahi kufikiria ni mwandishi gani wa vitabu unayempenda zaidi? Mimi napenda sana mwandishi kama chinua achebe kwa sababu hadithi zake zinaelezea maisha na tamaduni za Afrika. Kwa njia ya kuvutia sana, vitabu vyake vinanipa maarifa na kunifanya nifikirie zaidi kuhusu historia na maisha ya watu. Pia napenda waandishi wa hadithi za kusisimua kama Stephen King ambao huniingiza katika hadithi za ajabu na kusisimua hivyo kunanisaidia sana kupumzika na burudani kwa ujumla napenda waandishi wanaotoa elimu pamoja na burudani.